Kwa kawaida, nalala masaa yasiyopungua nane. Kwa maana kwamba, naweza nikalala kuanzia saa nne. Mpaka asubuhi saa moja, ndipo naamka. Kwa sababu, hata madaktari wenyewe wanashauri, masaa ya kulala, yasipungue nane kwa ajili ya afya. Lakini, nikiwa nimebanwa na majukumu, basi, naweza nikachelewa, nikalala hata mida saa saba, au saa sita. Na nikaamka, mida ya kuamka ni kawaida ni saa moja asubuhi.

Ndio, napenda kundesha baisikeli, baisikeli ni mazoezi pia, kwa hiyo, muda nikiwa niko huru, nachukua baisikeli, naendesha barabarani, nakua nafanya mazoezi ya viungo, nakua naeka mwili wangu sawa, lakini pia ni njia usafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa hivo baisikeli naitumia pia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kama njia ya usafiri inanirahisishia usafirishaji wangu kutoka sehemu hadi sehemu.

Napenda vyote, ima kuandika kwa mkono, ama kuandika kwa kompyuta. Itategemea, kazi husika inanilazimu kufanyaje. Kwa hivyo kama inahitaji ichapishwe, basi nitaichapa na kompyuta. Ama ikiwa inahitaji kuandikwa na mkono, unaandika tu haina tabu. Kwa sababu, minajili nyenzo zote zipo, pia ni karatasi, na vitu vingine vipo. Basi naandika kwa weledi kabisa, bila shida yoyote.